Nasafisha vifaa vya nyumbani mara kwa mara lakini ratiba hutegemea aina ya vifaa vya matumizi Kwanza vinavyotumika kila siku kama sahani, sufuria, meza na jikoni husafishwa kila siku hii ni muhimu kudumisha usafi kuzuia harufu mbaya na kulinda afya hasaa jioni ambako chakula huandaliwa pili vifaa vya matumizi vya kila wakati kama friji, microwave, kabati na sinki husafishwa angalau mara moja kwa wiki Frigi husafishwa ili kuondoa vyakula vilivyo haribika na kuzuhia bakteria Uku kabati na sinki ikisaidia kudumisha mpangilio wa nyumba Tatu vifaa vikubwa au visivyo tumika mara nyingi kama sofa, makabati makubwa, mapazia na feni husafishwa mara moja kwa mwezi au kulingana na hitaji usafi huu husaidia kuondoa vumbi kuongeza maisha ya vifaa hivyo Mwisho Ninaamini kuwa kusafisha mara kwa mara kuna leta mazingira safi yenye afya na amani ya akili na pia kunafanya nyumba ilo pahali pazuri pa kuishi.

Kula jioni kabla ya kulala, nina ratiba ndogo. Ambayo hunisaidia kutunza mwili, na akili, na kujiandaa kwa usingizi mzuri kwanza, ninasafisha au kupanda vitu vidogo kama chumba au meza yangu. Hii hunipa hisia ya utulivu na kunifanya niamke kesho nikiwa na mpangilio mzuri. Pili, ninaoga na kunawa uso na mikono. Jambo linalonifanya nijisikie safi na mwenye raha baada ya shughuli za siku nzima. Wakati huo pia inanisaidia kuwachilia uchovu wa siku. Tatu, ninakagua siku yangu. Nawaza mambo niliofanikiwa kuyafanya. Niliokosea na ninajifunza nini. Wakati mwingine ninaandika mawazo yangu au malengo ya kesho kwa kifupi. Nne, ninaepuka kutumia simu kwa muda mfupi. Kabla ya kulala au natumia mambo mepesi kama kusoma ujumbe wa kuvutia moyo, na kusikiliza mziki laini. Mwisho nasali au kutafakari, nikishukuru kwa siku niliopata na kuomba usingizi mzuri. Atiba hii hunisaidia kulala kwa amani na kuamka nikiwa na nguvu mpya.

Ndiyo, nimewahi kulima na ilikuwa uzofu kuwenye kujifundisha mengi sana. Kwanza, nilijifunza kwamba kulima kuna hitaji subira na bidii. Kwanzia kwa kuanda shamba, kulima udongo, kupanda mbegu hadi kungoja mazao ya kue, yote ya nahitaji mda na juhudi. Uwezi kuona matokeo maramoja lakini mwisho wake utapata za wabu. Pili kulima kumenifanya kuuthamini udongo na mazingira Nilijifunza umuhimu wa kupanda kwa wakati unaofa Kumuangalia kumuagilia maji kupalilia kupanda mimea dhidi ya wa dudu Hii inafanya niwe na uwelewa mzuri wa kazi ya ukulima Tatu kulima kulinipa furahae na kuridhika kuona mbegu ndogo zikimea na hatimaye kutuwa mazao kama mahindi, maharagwe na mboga kumenipa hisia ya mafanikio makubwa. Mwisho, ukosefu wa uzoefu wakulima ulinifondisha kujitegemea na kuthamini chakula. Tunachokula kila siku. Unapojua kazi ilio nyuma ya chakula. Unakiheshimu zaidi na uakipotezi kwa urahisi.

Mimi ni mtu wakuwahi. Kwanza napenda kupanga muda wangu, mapema, nikijua nina kazi au mahali ninapopanga kwenda, kujiandaa kabla ya wakati ilikuepuka haraka haraka au msongo wa mawazo. Hii kuwahi kunanipa utulivu na nafasi ya kufikiria vizuri Pil, kuwahi kunanionyesha heshima kwa wengine. Napenda watu wajue kwamba ninathamini muda wao kama ninavyo thamini muda wangu. Kufika mapema kuminijengea uaminifu na mahusiano mazuri kazini na shulieni na wenzangu na kumeniongezea hadhi kunipandisha hadhi na cheo. Tatu, kuwahi kumenisaidia kufanya mambo kwa ubora zaidi, ninapokuwa na muda wakutosha, nafanya kazi bila presha, na kosa makosa machache, na matokeo yanakuwa mazuri zaidi, kwa ujumla, ingawa wakati mwingine, hali inaweza kunifanya nichelewe, kuwahi ndicho ninachokipa kipau mbele Kwa sababu kunanifanya niwe na nithamu mpangilio wa amani ya akili.

Za dini ambalo ni muhimu kwangu ni maombi au sala. Kwa sababu ndio msingi wa imani na mawasiliano yangu na mungu kwanza. Maombi hunipa amani ya moyo na matumaini ninapokuwa na furaha ninapokuwa na furaha au changamoto. Sala husaidia kueleza hisia zangu na kupata faraja. Kunanifanya nijisikie siko peke yangu. Pili, kupitia maombi najifunza najifunza nidhamu na unyenyekevu na inanikumbusha kuwa kuna nguvu kuu juu yangu na kwamba nahitaji kuishi kwa maadili mema kama upendo msamaha na haki. Tatu, dini inasititiza kuishi kwa matendo mema, inasaidia wahitaji kuheshimu wengine na kuishi kwa amani. Maombi huniongoza kwa kufanya yaliyo sahihi hata pale panapokuwa na ugumu Kwa ufupi dini yangu si ya ibada tu mbali mwongozo wa maisha Inanipa mwelekeo maadili na tumainia ya kila siku.

Nina mchanganyiko wa hisia kuhusu taathmini ya kazi na kila hisia inachangia jinsi nilivyofunza na kujiendeleza kwanza Napenda taathmini ya kazi kwa sababu inanifundisha na kunionyesha maendeleo yangu Napata maoni juu ya kazi yangu, nguvu yangu na maendeleo ninahitaji kuboresha Hii inafanya nijisikie kuwa na malengo wazi na kujifunza zaidi Pili, wakati mwingine napata mfadhaiko kidogo au wasiwasi nikiwa natambua kuwa sifanikishi kikamilifu kazi niliyowekwa. Hii ni kawaida lakini pia inanisaidia kuwa makini zaidi na kupanga muda wangu vizuri kwa kazi zinazofuata. Tatu napenda taathmini inayonijenga kwa maoni ya mwalimu na mwongozo wa kazi sababu inanipa motisha na inafanya nijisikie kuthaminiwa kwa jitihada zangu Mne napenda kutumia taathmini kama mwongozo wa maendeleo Sio tu kwa kutazama alama bali kuchambua Kwa nini nilipata alama hizo na jinsi ninavyo Boresha ujuzi na tabia yangu kwa kifupi ninachungulia taathmini kazi kama fursa ya kujifunza kukua na kuboresha siku licha ya changamoto ndogo zinazoweza kutokea.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka na michango kwa sababu ni njia muhimu ya kusaidia wengine na kuonyesha mshikamano katika jamii. Kwanza, napenda kutoa sadaka kwa watu wasiojiweza. Hii ni kwa sababu inasaidia familia na watoto wenye shida. Inaboresha maisha yao na kufanya nijisikie furaha ya kutoa bila kutegemea chochote. Pili, napenda kutoa michango kwa misaada ya kijamii na ya kidini kama kuwasaidia shule, kanisa, harambee na watoto wenye shida. Inaboresha maisha yao. Na miradi ya afe ya elimu, hii inasaidia jamii kwa ujumla na inachangia maendeleo endelevu. Tatu, kutoa sadaka kunanifundisha unyenyekevu na shukrani. Napotoa, nakumbuka kwamba nimebarikiwa na nina nafasi ya kuwasaidia wengine, jambo linaloongeza heshima na utu ndani yangu. Nne, napenda kutoa michango kwa wakati. Na rasilimali pia si fedha tu. Hii ni kama kushiriki muda wangu katika shughuli za jamii kupanda miti kusafisha mazingira au kuwasaidia wale wanaohitaji msaada wa moja kwa moja Kwa kifupi kutoa sadaka na michango ni njia ya kushirikiana kuwasaidia wengine na kuishi kwa madili mema na kufanya maisha yangu na ya wengine kuwa yenye maana.

Shirika langu kwa sababu tofauti tofauti Kwanza npesha shirika langu kwa sababu linanipa nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi kupitia shugli na miradi Ninaweza kupata uzoefu mpya uongozo na mbinu ya kushirikiana na wengine kikamilifu Pili ninapenda shirika kwa sababu linajenga mshikamano na wanachama wengine ushirikiano huu unafanya kazi iwe rahisi, furaha iwe kubwa na tunaweza kufanikisha malengo kwa pamoja Tatu, napenda shirika langu kwa sababu linanipa nafasi au fursa ya kuwasaidia jamii Kupitia miradi ya shirika, tunaweza kuchangia elimu, afya au usafi wa mazingira Jambo linalofanya nishiriki katika maendeleo ya watu wengine Nne, napenda pia kwa sababu linanifundisha nidhamu na uwajibikaji. Kuwa sehemu ya shirika, kunahitaji kuhudhuria, kushirikiana na kutimiza wajibu wangu. Jambo linaloongeza uto na umairi wa maisha. Kwa kifupi, napenda shirika langu kwa sababu linanifundisha, linaniridhishia, kihisia, linasaidia kujenga uhusiano na linaruhusu kuwasaidia wengine.

Yangu kazini hunisaidia kutambua na kushugulikia udhaifu wangu katika njia tofauti kwanza ninapofanya kazi, ninatambua maeneo niliodhaifu kama vile kusimamia muda kupanga kazi au mawasiliano. Kutambua udhaifu huu unanifanya niwe makini zaidi na kuanzisha njia ya kuboresha. Pili, napunguza udhaifu wangu kwa kujifunza na kuomba msaada pale inapohitajika. Kwa mfano, ikiwa sijui jinsi ya kufanya kazi fulani, nauliza mwenzangu au mwalimu na natafuta mafunzo. Hii hufanya nipate maarifa mapya na kuimarisha ujuzi wangu. Tatu, napunguza udhaifu wangu kwa kupanga na kuweka kipaumbele. Nachambua kazi ya muhimu kwanza, kisha zisizo muhimu zinafwata. Ili nisije nikajikuta nikichelewa kukufanya makosa kutokana na msongamano. Nne, napunguza udhaifu wangu kwa kutadhmini matokea ya kazi yangu kila bada ya kumaliza kazi naangalia ni wapi nilifanikiwa na ni wapi nigeweza kufanya vizuri zaidi. Hii inasaidia kujifunza kutokana na makosa na kuwa bora siku zinazofuata. Kwa kifupi, kazini napata njia za kujitambua, kukabiliana na kuboresha udhaifu wangu. Kwa njia za kujifunza, kushirikiana, kupanga na kutathmini, jambo linaloongeza ufanisi wa nithamu yangu.

Hufanya mazoezi kila siku au karibu kila siku na inafanya kwa mpangilio unao nipa afya ya mwili na akili pamoja na burudani kwanza kuhusu aina ya mazoezi ninapenda mchanganyiko wa mazoezi ya viungo vya mwili nzima Kwanza kukimbia na kutembea haraka Hii ni moja wapo wa mazoezi yangu ninayopenda zaidi Inasaidia kuongeza nguvu ya moyo, kuongeza stamina na kupungu za msongo wa mawazo pili Napenda gym au mazoezi ya uzito na mashine Mara kwa mara, hufanywa kuimarisha misuli ya mikono, miguu, vingo vya mwili, hii uongeza uthabiti na afya kwa ujumla ya pi tatu michezo ya kikuundi kama mpira wa miguu basketiboli na voliboli hunipendeza kwa sababu ni burudani na pia huchangia mazoezi ya mwili na njia ya kufurahia Pili kuhusu uwekaji wa ratiba mara nyingi nafanya mazowezi ya angalau mara nne hadi tano kwa wiki Ikiwemo mchanganyiko wa kukimbia gym na michezo hii inasaidia kudumisha nidhamu na afya ya mwili bila kuchoka au kuumia Tatu napenda kufanya mazoezi kwa sababu kuna harakisha mzunguko wadamu kwenye mwili Kuna safisha akili na kupunguza msongo wa mawazo Kuna nihimiza mshikamano wa kijamii pale ninaposhiriki michezo na kikundi au kwenye gym Kwa kifupi mazoezi yangu ni mchanganiko wa kukimbia gym na michezo ya kikundi Ninaifanya maranine hadi tano kwa wiki na ni njia bora ya kudumisha afya ya akili, ya mwili na mshikamano katika jamii.

Ninapenda kupiga chumbo cha muziki kwasababu muziki hunipa furaha, utulivu, na njia ya kujieleza. Kwanza kupiga chombo cha muziki kumenisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Nikicheza ala kama gitaa, kinanda au ngoma. Akili yangu hutuliw na nahisi kama mawazo yote mabaya yameondoka taratibu. Pili, muziki hunijenga kiubunifu na nizamu. Kujifunza ala kunahitaji mazoezi ya mara kwa mara kuzikiliza kwa makini na subra Hii inasaidia pia katika maeneo mengine ya maisha kama kazi na masomo Tatu, kupiga chombo cha muziki kumenipa fursa ya kuunganisha watu Muziki inaleta watu pamoja, iwe ni nyumbani kanisani shuleni au kwenye sherehe Unapopiga muziki na wengine mshikamano na furaha huongezeka Mwisho, muziki hunifanya nijisikie huru na mwenye kujiaminia Hata kama sipigi kikamilifu, furaha ya kucheza na kufurahia sauti ndiyo muhimu zaidi.

Napenda kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu kunanipa uelewa upana wa dunia na habari muhimu za kila siku. Kwanza, napenda kufuatilia habara za siasa, uchumi na maswala ya kibinadamu. Hii hunisaidia kuelewa jinsi inchi mbalimbali vi zinavyoendesha changamoto navokabiliana nazo na jinsi matukio haya yanavyooathiri maisha ya watu duniani. Pili, napenda kusoma au kutazama habari za sayansi, teknolojia na mazingira Kwa mfano, mabadiliko ya tabianchi, uvumbizi wa teknolojia na magonjwa yanayoenea hufanya nijue jinsi dunia inavyobadilika na hatua za kuchukua ili kuishi kwa ustawi Tatu, nafuatilia matukio ya kimataifa kunanisaidia kuwa na mazungumzo yenye maana na wengine. Napenda kushiriki ni ana na marafiki familia na wenzangu kukusu matukio haya. Kwani kunafanya mazungumzo kuwa ya kuvutia na yenye maarifa. Nne, pia nafanya nijiskie kuwa sehemu ya dunia kubwa. Kujua kilichotokea mbali kunanifanya nihusiane na jamii ya kimataifa. Kuwa na mtazamo pana wa maisha. Kwa kifupi kufuatilia matukio ya kimataifa ni njia ya kujua, kujifuna.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inaburudisha, inaelimisha na kuunganisha watu. Kwanza, michezo ya ubao unanisaidia kuongeza uwezo wakufikiri, kupanga mikakati, michezo kama drafti, chess, scrabble au zudo, kunanilazimisha kuwaza mbele, kufanya maamuzi sahihi na kutatua changamoto. Pili, napenda michezo ya ubao kwa sababu inaimarisha uhusiano wakijami, kucheza na familia au marafiki na inaleta mazungumzo. Vicheko na mshikamano, ni njia nzuri ya kutumia muda pamoja bila simu au televisheni. Tatu, michezo ya ubao hunifundisha subra, ushindani wa haki na kukubali matokeo, najifunza kushindana kwa unyenyekevu na kushindwa bila kukata tamaa. Mwisho napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni buradani salama na ina manufa kwa rika zote Watoto vijana na watu wazima Kwa kifupi michezo ya ubao ni njia nzuri ya kufurahi kujifunza na kujenga mahusiano.

Hufurahia na kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia nyingi kushirikiana katika timu kunafanya nijisikie sehemu ya kitu kubwa. Kushirikiana na wengine kutimiza lengo kunafanya mafanikio ya timu kuwa ya dhamani zaidi kuliko mafanikio ya mtu binafsi. Kwa sababu kila mtu anachangia sehemu yake Pili, kushirikiana katika timu kunanifundisha mawasiliano, kushirikiana na kutatua changamoto pamoja. Tunaposhirikiana kikamilifu, kila mtu hukifikiria wazo lake na hatimaye tunapata suluhisho bora zaidi. Tatu, mafanikio ya timu kunaleta furaha ya pamoja na motisha. Kushuhudia timu ikitimiza malengo, kushangilia pamoja kushirikiana katika sherehe za mafanikio. Kunafanya nijisikie furaha na kujivunia jitihada ya kila mmoja wetu Nne, ushirikiano wa timu Unafundisha unyenyekevu, kuthamini wengine, na kila mtu anaposhirikiana, tunajifunza kutathmini nguvu na talanta za wenzetu kuelewa kuwa michango ni muhimu.

Mzuri ni nguvu muhimu ya kuongoza kikundi, shirika au jamii katika mafanikio sifa hizi huonyesha utu, hekima na uongozi wa kweli Kwanza kiongozi mzuri anaongozwa na maadili mema Hii inamaanisha kuwa mauminifu mkweli mwenye heshima Anayehakikisha haki inatendeka maadili mema hufanya wafuwasi kumtii na kumwaminia yeye Pili, kiongozi mzuri ana uwezo wa kuwakilisha na kushirikiana anapo waona wafuwasi wake kama washirikiano badala ya waongozwa tu anaelewa mahitaji yao, changamoto na mawazo yao na kufanya maamuzi yanayowafahidi wote Tatu, kiongozi mzuri ana maono na uwezo wakupanga mikakati anaona mbali mbele na anajua malengo ya muda mfupi na muda mrefu na anaweza kuongoza kikundi kufikia malengo hayo kwa mpangilio dhabiti Nne, kiongozi mzuri ana ujasiri na udhabiti ana kabiliana na changamoto bila kuogopa kuchukua maamuzi magumu kwa usahii na kushikilia msimamo wake kwa nidhamu na uajibikaji tano Kiongozi mzuri anahamasisha na kutoa motisha kwa wafuwasi wake anaweza kuahimiza watu kufanya vizuri kushirikiana kikamilifu na kujitolea kufanikisha malengo kwa pamoja.